Kila mmoja wetu ana harufu inayomguza moyo, inamrudisha katika kumbukumbu fulani, au inayompa amani na furaha. Kila mmoja wetu ana harufu inayomguza moyo, inayombrudisha katika kumbukumbu fulani, au inayompa amani na furaha. Kwa upande wangu, harufu ni nayopenda zaidi ni harufu ya mvua inapuanza kunyesha juu ya ardi kavu, ambayo maranyingi kuituwa harufu ya udongo baada ya mvua. Harufu hii ya mvua inanigusa kwa namna ya kipeke sana. Ni harufu ambayo si raisi kuyeleza kwa maneno machache kwa sababu hubeba hisi ya nyingi ndani yake. Mara mvua inapodondoka kwa matone ya kwanza, aradhi kavu utoa harufu laini ya asili na yenye kuburudisha. Harufu hii unifanya nihisi utulivu wa moyo, faraja na matumaini mapya. Nikana kwamba dunia nzima inapumua upya baada ya kipindi cha jua kali. Na ukame, kwa kila pumzi nina vuta na hizi kama mwili na akili vinapata nguvu mpya. Kwanza kabisa napenda harufu hii kwa sababu inanirudisha katika kumbukumbu za utoto wangu. Nilipokuwa mdogo, mvua ilipokuwa inaanza kunyesha, tulikuwa tunatoka nje kwa furaha, tukicheza chini ya matone ya mvua au kusimama dirishani tukitazama mawingu meusi ya kushuka. Harufu ya udongo baada ya mvua ilikuwa ishara ya furaha, mapumziko na wakati wa pamoja na familia. Ilikuwa pia ishara ya matumaini kwa wakulima kwa maana mvua ilimanisha mazao, chakula na uhai. Pili, harufu ya mvua inanipa amani ya kiakili. Katika dunia ya leo iliojaa kelele, msongamano na msongo wa mawazo, harufu hii hunifanya ni simame kidogo na kutafakari. Inanifanya ni punguze mawazo mingi na kujukumbusha kuwa maisha ya namzunguko wake wakawaida. Kama arthi inavyo hitaji mvua ili yendele kuzaa, ndivyo na binadamu tunavyo hitaji mpumziko, faraja na upya wa roho. Harufu hii hunisaidia kupumua kwa kina na kujihisi huru. Tatu, napenda harufu ya mvua kwa sababu inausiano mkubwa na mazingira na uhai wa viumbe vyote. Mvua ni baraka kubwa kwa dunia. Bila mvua hakuna kilimo, hakuna mimea na hakuna uhai wa kutosha. Harufu ya udongo baada ya mvua ni kama ujumbe wa asili, unao tuambia kuwa uhai unaendelea. Inaa ni kumbusha umuhimu wa kuhifathi mazingira, kutunza arthi na kuthamini rasilimali za tulizopewa. Zaidi ya hilo, harufu hii hunipa mskumo wa ubinuifu. Mara nyingi ninapohisi harufu ya mvua akili yangu ufunguka na kuwanza kufikiria mambo mapya. Ni wakati ambao naweza kuandika, kutunga mawazo au kupanga mipango ya maisha yangu. Utulivu unaokuja na harufu ya mvua hunifanya nijione kama niko karibu zaidi na nafasi yangu ya ndani. Hii inanisaidia kujielewa na kueka malengo mapya. Harufu ya mvua pia hunifundisha somo muhimu sana la subira. Kabla ya mvua kunyesha, mara nyingi kuna jua kali, vumbi na ukavu. Lakini baada ya muda, mvua hufika na kuleta ubaridi na uhai. Hali hii inanifundisha kuwa hata katika maisha baada ya changamoto na mangumu kuna faraja na mafanikio yanayokuja. Harufu ya mvua basi inakua ishara ya matumaini na imani ya kesho njema. Katika jamii nyingi, harufu ya mvua inanafasi ya kipeke. Watu huifananisha na baraka, mwanzo mpya na neema. Kwa upande wangu, kila mara ninapuhisi harufu hii, ninashukuru kwa uhai, kwa afya na kwa fursa ya kuiona dunia ikibadilika kwa uzuri wake wa asili. Harufu hii hunikumbusha kuwa furaha haipatikani katika vitu vikubwa bali pia katika mambo madogo tunayoyazoea kuyapuuza. Ni muhimu pia kutambua kuwa harufu ina nguvu kubwa sana katika kuamusha hisia za binadamu. Harufu ya mvua inanionyesha jinsi hisia na kumbukumbu nzitu zinavyounganishwa na mazingira yanayotuzunguka. Inaweza kubadilisha.